Mradi mpya wa kazi inaanza kuwa kupanga vizuri na kuelewa malengo kabla ya kuchukua hatua. Kwanza kabisa najitahidi kuelewa lengo kuu la mradi, ninasoma maelezo kezo nauliza maswali pale panapohitajika na kuhakikisha naelewa kinachotarajiwa kufikiwa. Hii hunisaidia kuepuka makosa na kufanya kazi nikiwa na mwelekeo sahihi. Pia napanga hatua za utekelezaji nina tenganisha mradi katika kazi ndogo ndogo. Zinazoweza kudhibitiwa na kupanga ratiba ya muda kwa kila hatua. Hii hunifanya niwe na mpangilio wa kupunguza msongo wa mawazo. Pia nakusanya rasilimali, zinazohitajika mapema, iwe ni taarifa, vifaa, msaada wa watu wengine. Kama mradi, huu hunihusisha timu, huanza kwa kuwasiliana nao mapema, ili kila mtu ajue jukumu lake. Zaidi ya hayo, najiandaa kukabiliana na changamoto, najua si kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa hivyo. Na kuwa tayari kubadilika na kurekebisha mkakati pale inapobidi.

Sanaa ninayopenda sana ni ilio rahisi, lakini yenye ujumbe wakina. Asa sanaa inayochochea mawazo na hisia. Ninavutiwa sana na sanaa ya uchoraji. Asa ile inayotumia rangi kwa utulivu na mpangilio mzuri. Aina hii ya sanaa unifanya nitafakari. Wakati mwingine unisaidia kutuliza akili baada ya siku ndefu. Pia napenda sanaa ya mziki kwa sababu mziki unauwezo wa kugusa hisia kwa njia ya kipekee huana liniskia wa karibu zaidi na sanaa pale ninapoweza kuelewa ujumbe au hisia zinazowasilishwa.

Bina usinafanya marafiki wapia kuwa mkweli mnye keivu na wazi kwa watu wengine. Kwanza na jitahidi kuwa na mawasiliano mazuri. Wanaanza kuwa mazungumzo ya kawaida kusikiliza zaidi na kuonyesha niya ya kumfahamu mtu mwingine. Kusikiliza ni saidia kujenga waminifu na kufanya mtu wajisikie huru. Kuzungumza nami. Pili na kuwa mimi mwenyewe sijilazimishi kubadilisha tabia yangu ili nipendwe. Nimegundua kuwa urafiki wa kweli huwanza pale mtu wanapokuwa huru kuwa walivi. Pia na shiriki shuguli mbali mbali kama kazi, jamii, na shuguli za kijamii. Kupitia kushirikiana katika shuguli wa rahisi, kujuana na kujengo usiano wakaribu. Zaidi pia naheshimu tofautiza watu kila mtu anatabia, mawazo mtazamu wake na naikieshimu hilo rafiki upuwa wa msingi mzuri.

Juisi ninayopenda zaidi ni juisi ya machungwa. Naipenda kwasababu inaladha nzuri yenye mchanganyiko wa utamu na uchachu. Na pia hunipa hisia ya ubichi na nguvu Juisi ya machungwa inanifurahisha sana hasa asubuhi na wakati wa joto kwa sababu huniburudisha na hunifanya nijisikie mchangamfu. Pia napenda kwamba ni rahisi kupatikana na inamanufaa kiafya jambo linalo nifanya niichague mara nyingi kuliko aina nyingine za juisi.

Ndiyo natumia mfumo salama wavidole kwa sababu ninaona ni njia ya rahisi ya haraka na salama. Napenda mfumo huu kwakuwa uniraisishia kufungua simu au kifane nacho. Tumia bila kukumbuka neno siri refu kila wakati. Pia ninahisi uko salama zaidi kwa sababu alame ya kidole ni ya kipekee hivyo ningumu kuwa na mtu mwingine kuitumia bila ruhusa yangu. Zaidi pia mfumo wa vidole unipa uakika wa faragha na kunipunguzia wasiwasi kuhusu mtu kuingilia taarifa zangu kwa jumla na unani teknolojia nzuri inayoraisisha maisha na kuongeza usalama.

Nam, napenda kuangalia nyota, sana ninapokuwa mahali penye utulivu na anga iko wazi. Kuangalia nyota hunipa amani ya moyo na kunifanya nitafakari maisha kwa kina. Ninapo inua macho angani usiku najisikia kama napata muda wa kujitenga na shughuli uzakilesi yukono na mawazo mengi. Ni wakatiambao, hunisaidia kupumzika kiakili na kiisia. Pia napenda jinsi nyota zinavyonikumbusha upana wa ulimwengu.

Natazama video mtandaoni kwenye majukwa mbalimbali kulingana na aina ya iliyomo ninayopenda lea. Hawsa YouTube na tumia sana hapa na njifuza mambo. Mapya kutazama vipindi vya elimu video za study na ujuzi mazungumzo ya motisha na pia burudani kama filamu fupi fupi. Pia mitandao mengine ya jamii kama Facebook pia natumia kutazama video kule kwa muda baada ya muda.

Napenda kusuma vitabu vinavyo nipa maarifa na kuchachia kufikiri kwa kina sio tu vile vinavyo ni burudisa. Kwa mfana napenda vitabu vya elimu na ujuzi vina vya fundisha study mpya science ni teknolojia na mbinu za kufanya kazi kufanisi. Vitabu hivi hunisaidia kukuza akili na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za maisha. Pia napenda vitabu vya hadithi. Hasawe zile zeni ujumbe wa maisha au zinazo chochea hisia hizi hufungu wa mtazamo wangu hunifundisha madili na hunifanya nitafakari kuhusu maisha na watu Zaidi ya hayo vitabu vya mutisha na ukuwaji kibinafsi pia na vipenda hivi unitia moyo hunifundisha mbinu za kujiendeleza na hunipa msukumu wa kufanya mambo vizuri zaidi kila siku.